Vijana kupata kazi, vijana kujenga majumba makubwa, kuleta biashara makubwa kijijini, jamii kuwa na ushirikiano, kukuwa na ungano, kukuwa na upendo, na pia kuwa na usafi, watu kutokuwa na wivu kutokana na wengine pia, kukuwa na maendeleo ile ya jami kuendelea ki economically, barabara kujengwa.